Sawa kwa mada ya unapendelea kusoma au kuandika mimi napendelea napenda vyote ila kwa sababu tofauti kusoma kuna nivutia kwa sababu kuna nifungua macho Unatembea kwenye mawazo ya mtu mwingine. Unaweza kusoma riwaya ukaishi maisha ambayo siyako au kitabucha marifa, kikapu, mtazamo mpia kabisa. Pia kusoma hunipa msamiati na mitazamo mpya ni kama kukusanya vibande vyadithi na hekima. Kuandika kwa upande wengine ni kama kutoa kilichopo moyoni ni nafsi ya kupanga mawazo, kuelewa hisia au kuunda dunia mpia kabisa watu wengine hupata uhuru mkubwa kuandika kuliko kuongea kalamu kwa mabano au keyboard huwa mkweli zaidi kama ningechagua, ninge sema Ninasoma ili nijazwe ninandika ili nijitoa na mara nyingi kusoma vizuri kunafanya Unanidishi webora zaidi na weweje unapendelea kipi zaidi na kwa nini?

Sawa swali mazingira gani ya kazi unayopendelea linaacha nafasi ya kueleza kwa upana kwa hivyo naeleza kusema kitu kama hiki Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu lakini yenye ushirikiano ambapo watu wanaheshimiana na kusaidiana badala ya kushindana kupitia kiasi. Ni muhimu kwangu pawe na mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi na viongozi. Ili kila mtu ajisikie kusikilizwa. Pia napenda mazingira yenye nidhamu na uwazi. Ambapo majukumu yanaeleweka vizuri lakini bado kuna uhuru wa kutoa mawazo mapya kuhusu sehemu yenyewe napendelea iwe safi salama na isiyo na msongo mkubwa wa mawazo. Ili iwe rahisi kufanya kazi kwa umakini na kwa furaha kwa kifupi mazingira bora ya kazi kwangu ni yale yanayochanganywa heshima ushirikiano na motisha ya kukaa. Ukitaka naweza pia kusaidia kuyaandika kwa mtindo mfupi wa mtihani au kwa mtindo wa mahojiano ya kazi.

Sawa. Kwa swali, unapenda kufanya nini na familia yako Unaweza kujibu kwa kueleza mambo yanayoleta, ukaribu na furaha. Mfano wa jibu. Napenda kufanya mambo mbalimbali na familia yangu kama vile kukaa pamoja na kuzungumza, kushirikiana katika kazi za nyumba na kula chakula pamoja. Na pia napenda kutumia muda wa pamoja wakati wa mapumziko na matembezi kwa sababu unanisaidia kuamarisha uhusiano na kuelewa zaidi. Kwa nyakati maalum, napenda kusherehekea siku kuu na matukio ya kifamilia. Kwani hunipa furaha na kunifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa familia kwangu ni chanzo cha msaada, upendo na amani. Hiyo napenda kutumia muda wa wao karibu inavyowezekana, kadri inavyowezekana, ukitaka naweza kufanya liwe jibu fupi sana au kulipanga kwa mtindo wa mtihani wa shule au mahojiano.

Sawa kwa swali unapenda nini kuhusu mtaa wako, una unaweza kujibu kwa kueleza mambo yanayo yanayo ufanya mtaa wako uwe wakipekee mfano wajibu unapenda mtaa wangu kwa sababu ni utulivu na salama na watu wake ni wakarimu na wenye mshikamano, Majirani wanajuana na kusaidiana jambo linafanya niweze kuishi kwa amani na kujiamini. Pia napenda kwamba mtaa wangu una huduma muhimu karibu kama vile maduka, shule au vituo au usafiri. Hivyo uharakisha maisha ya kila siku, mazingira yake ni safi na yenye utulivu jambo linalofaa kwa kupumzika baada ya shuguli za kila siku kwa ujumla napenda mtaa wangu kwa sababu una nipa hisia ya nyumbani, usalama na urafiki, ukipenda naweza kulifanya jibu hili liwe fupi sana au kulibadilisha liendane na mtindo wa mtihani au insha.

Astwali leo nashugulikia wateja vipi linahusu usiano na huduma wa wateja. Hhh Tunawaza kuzungumzia juu yake kwanjia nyingi. Hhh mbinu mbora changamoto zinazo jitokeza na tabia za kuunda usiano nzuri na mteja. Kwanza mbinu mbora za kushugulikia wateja. Mm hhh Sikiza na kwa makini. Hhh Mteja anapozungumza usikie kwa makini kile anacho hitaji. Ukh Usikatae mdomo au umtoe majibu kabla ya kuelewa tatizo. Mhh Jibu kwa heshima na utulivu. Mhh Hata mteja akiwa na hasira hh utulivu wako husaidia kupunguza hhh mkanganyiko mhh Tatua tatizo haraka iwezekanavyo wateja wanadhamini majibu na hara haraka na suluhisho la kweli. Hh wa ukh Wajali binafsi hh kutumia njia la mteja hh kwa au kumbukumbu mahitaji yake huongeza mhh waminifu mhh toa taarifa zake Eleza kwa uwazi, huduma au bidha muda wa utowaji, hhh garama na vikwazo vyote mmhth mbili, tabua tambu tabia zilizo zabishwa kwa zabishwa zinazofanya usiano kuimika. Mhch ku waminifu usi usiahidi kile uwezi kutu kutumiza uvi mbuzi. Let Let suluhisho badala kama tatizo halitaweza kutatuliwa mara moja. Mhh uv Vumilivu, wateja wengine wanaitaji muda kueleza malalimiko ya usuk sukrani usukrani, shukrani, kila wakati toa shukrani kwa wateja kwa biashara yao.hhh Tatu changamoto za shugu shughuli kushugulika kushughulikia wateja. Wa wateja wengine hasira au mashati magumu. Kukosk ukosefu wa taarifa au rasimali za haraka za kutatua tatizo. Hhh mchanganyiko wa wateja wengi kwa wakati mmoja kwa kifupi ushugulikiaji. Hh wateja ni mchanganyiiko wa sikio lenyye uwelewa heshima na utatizi watatizo. Hhmk Mteja anapohisi kupewa kipao mbile na kueleweka ama ah ama uwezekano mkubwa wa kurudi au kuponda huduma hio kwa wengine. Mhh ik Ikiwa unataka naweza kuandika pia mfano halisi wa majibu ya mteja mgumu ili uone kwa vitendo. Hh nk jinsi unavyoweza kushugulikia wateja, unataka nifanye hivyo?

Unapo jenga mazikiano na wafanye kazi, wengine kuna vitu katha muhimu vya kuzingatia ili kujenga mazingira ya kazi yenye ushirikiano, ufanyisi na usawa. Hapa ni bathi ya vidokezo na ambinu unazoza kutumia kwanza kujenga waminifu. Waminifu ni msingi wa kila aina ya usiano mzuri hakikisha unajiweka wazi na waminifu wa wenzako hii na maana kuwa usionyeshe. Tukujali kazi bali pia ustawi wa mtu binafsi wa wafanye kazi wenzako. Unaposema jambo hakikisha unalitumiza usidanganye au kusema vitu visivyo weza kufikiwa. Pili, usisikiliza kwa makini. Kusikiliza ni ufungo wa kuanzisha usiano mzuri, usikie mawazo na hisia za wengine bila ya kuingalia. Kutaka kutoa suhulisho haraka au kuwazuya kusema wakati mingine. Wafanyekazi wanahitaji mtutu wakusikiliza na hiyo inaweza kujenga usiano imara Tatu, heshima na ngwana ukueka, heshima mbele ni jambo muhimu sana heshima mawazo mitazamo na madili ya wengine hata kama sio sana sawa na yako hii inajenga mazingira ya kazi ambapo kila mmoja anahisi kudaminiwa ni kuanyesha shukrani na kudamini kudamini juhudi za wengine ni njia nzuri ya kuanyesha unawajali na kujenga husiano nzuri hata kama ni kwa njia ya neno la shukrani au pungezi kwa kazi nzuri, hiyo inakuza moral na kuimarisha usiano wako na wenzako. Tano, kufanya kazi kwa timu. Inapokuja usalama la kufanya kazi kwa timu. Kwa mchezaji mzuri ni muhimu kwa kushirikiana kutoa msaada na kufanya kazi kwa pamoja kuunaweza kuimarisha usiano wako na wafanyi kazi wengine. Sita kukubaliana na tofauti. Tofauti katika mitazamo utamaduni na uzoefu nesehemu ya kazi ya pamoja inapotokea tofauti jambo kutatua kwa njia ya amani na shirikiano badale ya kukombana kukubali na kueshimu tofauti hizi kutaleta mazingire ya shirikiano. Saba kuwasaidia wengine. Hikio unajua jambo fulani au unajuzi wakipeke usisisite kwa saidia wenzako. Hii sio tu itawasaidia kwa bora zaidi. Balipia itakuza usiano wakaribu na wao. Nani, kutunza usawa wa maisha ya kazi na maisha binafsi ingawa kazi ni muhimu Niviziru kutunza usawa kati ya kazi na maisha yako binafsi kujua wakati wakutua na kupokea msaada na kutua muda wakujii Tunza binafsi ni jambo muhimu Pia katika mazingira ya kazi kujenga usiano mzuri wafanya kazi wengine siyo tuusaidia kuboresha utendaji bali pia inajenga mazingira ya kazi ambayo kila mtu anajivunia kwa zihimu ya keje kuna changa.

Haa, kuna chambo la kusema kuhusu mitandawo ya kijami hasa kwa kuwa nisehemu mhimu ya maisha ya kila siku kwa wengi wetu hivi unavyojua mitandawo ya kijami kama Facebook, Instagram, Twitter na Whatsapp inatufanya tuwe na mawasiliano ya karibu na watu burudani kuote Lakini pia kuna maswali mengine kuhusu jinsi mitandao hii inayoadhiri maisha yetu. Mingine wanasema kwamba inatoa nafsi nzuri za kujieleza na ujenga jamii. Lakini pia inakuja na changamoto kama vile ueneaji wa habari popote kutochambuliana na vile vile shinikizo la kijami kwa mabano social pressure. Wewe je unaitumia mitandao ya kijami na kama unatumia ni kwa sababu gani hasani kujifurahisha kuungana na marafiki au kuna jambo ingine.

Ha kazi za nyumbani hizi ni sehemu ya maisha ya kila siku lakini kuna zile ambazo wengine wetu tunazichukia Kila mtu anakazi za nyumbani anazo zipenda za zile ambazo anaonekana kuwa kero Mimi ikiwa ningekua na uwezo wa kuchagua, ningesema ninachukia kusafisha vyombo. Siwezi kuelewa ni kwa nini kazi hiyo, inakua kubwa kila wakati. Unasafisha vyombo na kisha dakika chache baadae, kuna vyombo vingine tena. Pia kuna kusafisha bafuni hasa ikiwa unaishi na watu wengi si rahisi kubaki na furaha huku unapochafuka kwa kusafisha ma eneo yanayo chafuka kwa kazi wewe je ni kazi gani za nyumba unazochukia zaidi.

Wakati unahitaji msaada kazini kuna mambo mengi unaweza kufanya na njia tofauti za kutafuta msaada kulingana na aina ya kazi yako au changamoto unayokutana nayo kama unafanya kazi ya timu Mara mingi ni rahisi kuuliza wenzako au meneja wako kwa msaada. Hii inategemea sana namna timu yako inavyoshirikiana. Hata hivyo, kuna wakati mwingine unajiona kama unataka kuwa na uhuru wa kutatua tatizo mwenyewe au unaogopa kuliza kwa sababu ya kupungua kwa imani au kuonekana kuwa hujui kitu. Pia, kuna wakati unaweza kutafuta msaada nje ya timu yako, kama vile kupitia mafunzo ya mtandaoni, kufuata kuongozwe ya ufanisi, au hata kutafuta ushauri kutoka kwa watu wengi ujuzi wa wale waliyokwisha pita changamoto kama zako. Hii ni moja ya faidha za mitandao na jukwaa za kijamii. Kuna jamii nyingi za kipekee ambazo unaweza kujiunga na kujifunza kutoka kwa wengine. Hata hivyo ni muhimu kutambua kuwa msaada haujapata kali kila wakati katika namna unavyo tarajia. Wewe je unapokuwa na changamoto kazini huwa. Unafanya nini ili kupata msaada?

Changamoto kazini ni jambo la kawaida kwa kila mfanya kazi na zinaweza kutokea kwa njia tofauti kulingana na aina ya kazi mazingira au hata uuna au shirikiana na moja ya changamoto kumbua ni msongamano wa kazi au muda mfupi. Wakati mwingine tunampea majukumu mengi kwa wakati mmoja na inakua vigumu kuyakamilisha yote kwa ubora unaowitajika. Hii inaweza kusababisha stress au kuchoka sana. Pia mawasiliano ya siyeweleweka ni changamoto nyingine wakati tarifa hazijatafahamiana vizuri kati ya wafanye kazi au kutoka juu kuenda chini. Kazi zinaweza kuchelewa au kufanyika vibaya. Changamoto nyingine ni migogoro ya kibinafsi au ya kii. Kuundi kila mtu au mtindo wake wakufanya kazi na maoni yake na wakati mwingine inakua mgumu kushirikiana bila migongano. Kwa wengine ukosefu wa rasimali kama vifa vya kazi au teknolojia unakua changamoto kubwa. Kwani kazi, haiwezi kufanyika vizuri bila kifa sahihi na kwa kweli. Badhi ya changamoto ni kimadili au kiutendaji. Kama vile kutopendekezwa kwa mawazo mpia au kushindua kupata maendeleo kazini. Ikiwa ungependa na weza pia kueleza njia ya kukubaliana na changamoto hizi kazini ili kufanya kazi iwe rahisi na enye mafanikio zaidi ungependa nifanya hivyo.

Muziki huu ni mtindo, wakipekee wa kujieleza na kujiwezesha. Watu wanapenda aina mbalimbali za muziki kulingana na mood zao, na mimi pia na shindwa kuchagua aina moja tu. Mimi ikiwa ningekua na uwezo wakusikiliza muziki napenda muziki ya aina R&B, hip-hop na soul. Hasa wakati wakutaka kupumzika au kufikiria. Aina hii ya muziki mara nyingi inabeba hisia zetu na inauwezo wakutulia akili. Pia Afrobeats ina niadhiri sana kwa sababu ya rhythm yake ya kufurahisha na nguvu za kuhamasisha. Kwa upande mwingine, wakati mwingine, inapohitaji nguvu au motisha. Muziki wa rock au pop unakuwa chaguo langu. Muziki wa aina hii huwa na nguvu inayofanya mtu ajisikie kuwa na nguvu zaidi na inafaa hasa kupo. Unapokuwa ukifanya kazi au mazoezi lakini pia hakuna kitu kinachoshinda muziki wala asili kama vile taraba, bongo flames au reggae ambapo wengine maneno yanagusa moyo kwa moja moyo na unapata faraja ya kipeke. Wewe, je, unakipenda muziki wa aina gani? Unakuwa na mabadiliko ya aina ya muziki kulingana na hali yako au unakuwa na mtindo mmoja tu.

Na kusubiri kwenye mistari hiyo ni changamoto kwa wengi wetu na inaweza kuwa na athari kubwa kwenye mood. Wakati mwingine kusubiri inaweza kuwa kidogo cha kuchosha na kujikuta na hisia za kutotulia. Hasa pale unapokuwa na haraka unajua wakati ambapo unataka kufanya kitu haraka lakini timu lakini mtu mbele yako anakawia na kuwa foleni ndefu wakati mwingine hali hiyo inaweza kufanya unaweza kufikiria zaidi na kuwa na jazba. Hasaa kama una majukumu mengi au umejaa umejaa haraka ya kutaka kumaliza kila kitu. Lakini pia kusubiri kunaweza kuwa fursa nzuri ya kutafakari au hata kufanya mambo mengine kama kupitia simu yako kusikiliza mziki au kufikiria vitu muhimu wakati mwingine. Najua kuna watu ambao hutumia fuleni au mistari hii kwa njia ya kupumzika kidogo kama vile kujitenga na shughuli za haraka za kila siku pia. Kuna watu ambao wanaweza kutumia nafasi hii kuzungumza na wenzako walioko mstari au mtaa kuunda uhusiano wa kijamii bila kuwa na haraka. Wewe je unapokuwa kwenye mistari unahisi vipi? Unajaribu kutulia au kusubiri kwa subira? Au kuna wakati ambapo inakuwa kidogo ya kuchosha kwa.

Kutazama video mtandaoni ni jambo la kawaida sana sasa hivi, kuna majukwa mingi tofauti na kila moja linasifa zaidi kwa mfano YouTube, ni maarufu zaidi kwa sababu unaweza kupata video karibu ya kila kitu unachoweza kufikiria, kutoka elimu, burudani, muziki, mpaka kuto reels za fundi au mafunzo ya kila siku. Pia unaweza kutrack channel unazopenda na kupata video mpya kila mara Kuna pia TikTok ambayo ni maarufu kwa video fupi za burudani, changamoto za mitindo au mafunzo mafupi. Hii ni rahisi kuperuse na mara moja video moja inakufanya ukae kutazama video nyingine mfululizo bila kujua muda unavyopitia. Kwa wale wanaopenda vipindi au filamu ndefu Netflix, Disney plus na Amazon Prime. Video ni chaguo kubwa hapa, video ni za ubora wa juu, na mara nyingi unapata vipengele vyote vya filamu, mfululizo au documentary. Pia kuna Instagram Reels na Facebook Watch kwa wale wanaopenda video za kijamii ambazo mara nyingi zinahusiana na maisha ya marafiki mitindo au trending topics. Kila jukwaa lina njia yake ya kuvutia, wengine wanapenda elimu na tutorials, wengine burudani ya haraka, na wengine filamu ndefu au mfululizo. Wewe kwa upande wako unazipendelea video za ina gani zaidi, burudani, elimu, muziki au mfululizo wa filamu?

Haa kulima ni kazi ya msingi ya na yenye faida kubwa lakini pia ni rahisi watu wengi wanaanza kulima kama sehemu ya familia au shule na wengine kwa hobi au biyashara kama ningekua na uwezo wa kulima ningeeza ningeanza na mboga za majani au mboga za mzizi kwa sababu zinahitaji matunzo madogo kuliko mazoea makubwa. Kulima kuna hitaji muda, subira na umakini kwa mfano. Unahitaji kutunza mimea kuwakikisha zinapata maji ya kutosha. Kupanda na kwa muda unaofaa na kulinda thidi ya wadudu. Changamoto zinazo tokea kwa wakulima wengi ni ukosefu wa mvua au maji. Uli maji, mbaya, wa udongo na magonjwa ya mimea. Lakini faida zake ni kubwa. Unaweza kupata chakula safi, kujifunza study mpya na hata kuuza mazao yako kupata kipato. Pia kulima kuna kufundisha subira na mshikamano na mazingira. Kwani unajua kila kitu kinacho pandwa kina muda wake wa kukaa na kuuza. Wewe jee umewahi kulima kabla ikiwa ndiyo ni mazao mazao gani uliopanda na kulima na machangamoto gani.

Haya hebu tuchambwe swali lako una mausiano gani na waze wako kuhusu mausiano na waze kwa mabana wazazi babu bibi au wakubwa wengine kuna vipengele kathavi na vioweza kwenyesha aina na ubora wa usiano huo kwanza mausiano ya kijami au hisia upendo na hisia Waze mara nyingi hupokea hisia kutokana na uzoefu na hekima zao. Mausiano mazuri ya najumisha kuheshimiana, zungumza na hisia na kusikilizana. Ushirikiano na msaada. Mausiano bora ni pale unapoeza kushirikiana aina. Nao kuuliza ushauri au kusaidia kwa kazi ndogo ndogo za nyumba au familia pili mausiano ya kiakili na kitaluma. Kujifunza kutoka kwa kwa waze wana uzoefu kubwa wa maisha, historia na tamaduni kuwa karibu na ukuna kupa fursa ya kujifunza kwa hekima mapishi ya familia au mawasiliano ya kitamaduni mawazo tofauti. Waze mara nyingi wanatazamu tofauti wa maisha jambo linaloweza kukupa furaha mpia na kukuza uvumilivu na uelewa. Tatu mausiano ya hisia na kisikolojia, msaada wakihisia, wazewa naweza kuwa chanzo cha ushauri wakihisia na faraja wakati wachangamuto. Usiano wakaribu kuwazungumzia kucheka pamoja na kushiriki matukio ya familia hui marisha usiano na afya ya akili kwa pande zote. Nde ne changamoto za mausiano, migogoro ya kizazi Maranyingi mtazamu tofauti uleta mvutano mfano kwa madili au matumizi ya teknolojia Uwasilishaji Waze mgini wanapenda njia zaidi ya mawasileno Wakati vijana wanatumia simu na mitandawe ya kijami jambo linalohitaji kuelewa Tano jinsi ya kuimarisha mausianus Sikiliza kwa makini na heshimu maono yao shiriki wakati wapamoja chakula hadithi au matembezi ya familia uliza ushauri wao siotu kuhusu maumizi makubwa bali hata mambo madogo ya maisha onyesha shukrani Mara nyingi maneno madogo ya shukrani huimarisha usiano sana. Hitimisho muusiano na waze yako ya naweza kuwa chanzo cha hikima faraja na msaada wakisia. Lakini pia ya naweza kuhitaji uvumilivu na kuelewa na kutokana na tofauti za kazi kila usiano wa kipeke na ufaniki kaji wake unatagemea heshima mawasiriana na kushirikiana. Ikiyo unataka naweza kutuwa mbinu tano za haraka za kuimarisha usiano wa waze wako ambazo zinaweza kufanya mawasiliano yenye. Yenyu yawe mazuri kila siku ungependa nifanya hivyo.

Sawa, hebu tuchambwe swali lako nyambi kuhusu filamu ya kuna vipenda zaidi. Kuna vipengele vingi vina vio weza kwenyesha ni kwanini filamu fulani inakua ya kupendeza hadithi, wausika, hisia au ujumbe wako. Hapa ni tata mtazama wakina. Kwanza sababu za kipekeza kupenda filamu. Hadithi inayo igusa. Filamu nyingi zinazopendeza. Zinahadithi inayoweza kugusa muya au kufikirisha. Mfano filamu zinazohusu urafiki familia au changamoto za maisha. Wawusika wenye nguvu, wawusika wanaweza kuhisima nao na kuanyesha ukwaji wa ujasiri maya nyingi ufanya filamu kwaya kushikilia ujumbe wa kijami au kiutamaduni. Filamu zinazotoa mafunzo historia au ujumbe wa kuhamasisha maranyi zinabaki akili. Ya kilini mudamrefu pili haina za filamu filamu za kusisimuli kwa mabana action zinapendeza kwa sababu zinachanganya matukio ya kishangaza ya kushangaza mapigano na misisumuko Filamu za mapenzi zinagusa hisia za upendo madili ya moyo na usianuwa kibinafsi. Filamu za kichekesho zinachangamusha na kubo na kuondoa msongo wa mawazo kwa kuchekesha na mistari ya kicheko. Filamu za ndoto au fantasy au science kwa mabano fantasy zinapendeza kwa kupeleka mtu kwenye dunia ya jabu teknolojia zambali au science ya kuburudisha akili. Tatu hali ya kupenda filamu. Filamu unaopenda mara nyingi. Unapenda kuirudia, kuangalia mara nyingi na kufurahia kila kipengele chake muziki, uongo zaji au mandari. Pia filamu ya kupendeza mara nyingi inagusa isia zako binafsi ikikupa furaha uzuni au misisumuko. Mfano wakueleza filamu. Kueleza filamu. Unaweza wakueleza filamu. Mfano wakueleza filamu. Unaweza kueleza filamu unayopenda kwa vipengele hivi. Jina la filamu na mtindo wake. Pili kwa nini unayopenda. Kwa mabano hadithi, kwa usika, hisia, ujumbe. Tatu sehemu na zopenda zaidi na ujumbe au hisia una zopata baada ya kuangalia Kwa mfano filamu na yoi penda zaidi ni inception Napenda kwa sababu hadithi yake ni ya kufikiri sana Wawusika wanachangamoto wa akili na mandhari yake ni ya kipeke Kila mara inangalia, ninaishia kufikiria juu ya ndoto na uhalisi. Iki ungependa naweza kusaidia kwa ndama ilizo ya tano mba kazi tamistari ya filamu ya kuna.

Sahibu chambua swali lako unafanya ni wakati wa baridi kali, una njia kunanjia nyingi za kukubaliana na baridi kali, na shuguli unazofanya mara nyingi, zinategemea hali ya hewa, mahali ulipo na latha yako binafsi hapa, kuna mtazamo wa akina, kwanza kuka joto nyumbani mavazi ya baridi nguo za, wingi sweta, koti nzito kufia, glovu na sosksi zenye joto ni muhimu, vitu vya joto chai, kahawa au supu ya joto husaidia joto landani mwilini, jiko au radiation ikiwa unaweza kutumia. Jiko au radiation nyumba inakuwa ya joto na rahisi kufanya shuguli ndani. Pili shuguli za ndani kusoma kitabu au kuangalia filamu ni wakati mzuri kufurahia burudani bila kuenda nje kupika au kujaribu mapishi mapya. Kupitia supu, biskwiti au keki kwangazia joto na furaha ya ndani kazi za burudani. Kuchora kuandika au kazi za mikono. Kazi za mikono ni rahisi kufanya ndani ya kumia kutokana na burudani.